Mimi hupenda kuenda madukani siku yoyote. Lazima niende madukani kwa sababu mimi huhitaji vitu tofauti ambavyo hufanya niende kununua dukani, kwa mfano vitu kama vyakula. Lazima niende dukani kila siku ili niweze kupata vyakula ambavyo nitakula siku hiyo.